Mwandishi gani wa vitabu unayempenda ninapenda mwandishi ambaye anaitwa ken walibora. Kwa sababu ni mwandishi ambaye anaweza kuandika vitabu vinavyo pendeza kusoma na pia vitabu ambavyo vina vina maadili mema na pia vitabu ambavyo vinaelimisha. Kwa mfano ameandika vitabu vitabu vingi sana. Vitabu ambavyo vinatumiwa shuleni ambavyo viko katika maktaba. Vitabu utavipata kila mahali unapovihitaji kuvisoma Ken walibora ni mwandishi ambaye mawazo yake yamepanuka. Na ajabu kwa sababu anaweza kujiwasilisha katika hali nyingi ya maisha ambayo tunayoyaishi humu duniani. Anaeza kuwaelimisha wanafunzi pia ambao amewaandikia na kueza kuwaelimisha kuhusu mambo na nyakati ambazo pia zimepita jinsi zilivyokua. Kwa mfano, ameandika kitabu kimoja ambacho ninacho kipenda sana, ambacho kinaitwa siku njema. Kitabu kile, unapo kisoma mawazo yako yote yanakua yametekwa nyara kwa kile kitabu. Unakisoma bila kusitasita kwa sababu ni unaona mfululizo wa nyakati. Anafululiza nyakati zake jinsi kulivyoendelea kwa hivyo unapo kiacha kukisoma kwa dakika moja unaona nikana kwamba utaeza kupitwa na wakati ule alipokuwa mawazo yale ambayo likuwa anataka kuyaleta kwako unuona nikana kwamba yatakupotea. Unasoma kile kitabu unafululiza na unapofikia adi katikati unapata kwamba wale ambao amewaweka katika hadithi ile wanapatana na mambo ambayo labda kwa hii dunia utapata ndizo changamoto za vijana wengi ambao wako katika hali za mahusiano, hali katika za mambo kama hayo Ken Walibora ni mwandishi ambaye ameandika vitabu vingi sana. Na napenda vile ambavyo vitabu ameviandika kwa sababu ni mwandishi ambaye pia anaupole wake na ajabu ni kwamba vitabu vile vyake hauezi ukavilinganisha na kitabu chochote kile kingishe cha mwandishi mwingine. Kwa sababu utapata anamawazo mazito, anapanua uwezo wake wa kuweza kufikiria kwa undani. Ikiweko ikiwa ni mambo ya siasa, ikiwa ni mambo ya nyumbani, ikiwa ni mambo ya uhusiano, anaweza kuyaeleza kama ni jambo ambalo ni la ukweli. Unapofikiria kwamba ni mambo anayoyafikiria na kuyaandika utapata unaweza ukafikiria ni jambo ambalo linatendeka kwa wakati huu mawazo yako yote yanaweza kuwa yametekwa nyara kwa kile kitabu pia ni mwandishi ambaye anaeza kuviandika vitabu vinavyo kuwa na maadili mema na lugha ambayo inaweza someka kwa watu na pia kwa wanafunzi kwa sababu vitabu vile vingi vimete vimeta vimechukuliwa na kuweza kuwekwa katika maktaba za shule kwa sababu ni vitabu ambavyo vina lugha inayoweza kutumika lugha ya adabu lugha ya heshima na lugha ambayo haihusishi mambo ambayo hayana hayana adabu kwa kila anayekisoma ninapenda sana mwandishi ule ambaye jina lake ni ken walibora.

Natumia muda gani mtandaoni kwa siku mtandao ninaoutumia sana kwa muda mrefu ni mtandao ambao ni wa ni wa tiktok. Mtandao huu ni mtandao uko na mawazo una mambo mengi ambayo yanaweza kuburudisha. Ni mahali ambako pia unaweza ukapata kuelimishwa ni mahali ambapo pia unaweza ukapata nafasi nyingi za kazi. Mahali ambapo unaweza pia pata nafasi nyingi za mambo mengi ambayo ungekuwa unayahitaji kwa mfano ninapokuwa pale ninapata kama kuna nafasi nyingi za kuweza kupata njia za kusafiri ughaibuni. Na pia ukiwa pale unaweza kujisajili unaweza kujaribu tu ukapata kwamba wewe una bahati pia mitandao hili inaweza kuelemisha unapata wakati kuna madarasa pale watu wanakufunza unafuatilia na unaweza uliza maswali, unaweza saidika sana kimaarifa. Kwa hivyo, unapokuwa pale mtandaoni, unachagua yale mambo ambayo ni mazuri ya kuweza kukukimu kimaisha ambayo inayoweza kukusaidia, inayoweza pia kuwa ni ya maana. Ninapenda sana kuwa katika mtandao ule kwa sababu wakati mimi napata kwamba nimepata mambo mapya sikuyajua. Kwa hivyo unaweza kuyanakili mahali ukatumia pia au kuwasaidia wengine. Pia unapata watu ambao wana elimu bora wanapokuwa na vifaa ambavyo vinavyouzwa yaani wanafanya biashara hadi pale? Wakati mwingine niliweza kununua vyombo vya jikoni ambavyo vilikuwa vinauzwa mtandaoni ule. Na unapata kwa bei nafuu na pia vyombo ambavyo vinakupendeza ni vizuri kuanza kujua mtandao ambao unayotumia muda wako pale usije ukakuwa unatumia mtandao ni wa kupotosha. Mtandao ambao hauna maana yeyote ama hauna jambo hata moja nzuri. Hauna manufaa, unatumia mtandao ambao unajua kwamba utaweza kupata nafasi nyingi za mambo mazuri na mambo ambayo pia wewe unaweza ukayafuatilia yakakusaidia.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa sababu simu ndiyo ina mambo, imebeba mambo ambayo mengi ninayoyafanya kila siku na pia nimebeba simu yangu kwa sababu hii ndiyo ina mambo ambayo ninayo yahitaji katika mawasiliano. Simu yangu ni ninaitumia wakati mwingine kwa mawasiliano, ninaitumia kwa biashara, ninaitumia katika nafasi ya kutafuta kazi, ninaitumia kujiburudisha, ina mambo mengi na nyanja nyingi tofauti ambazo ninazo zihitaji kwa sasa. Mfano ninapotaka kutumia kuwasiliana na mtu nitatumia kifaa hiki ambacho ni simu ninaweza mpigia mtu niyehitaji kumwasilisha. Na pia ninapo hitaji kufanya kazi. Ninaitumia vizuri na ndio ninajipata kwamba lazima nikae na simu kwa sababu ndiyo mambo yangu mengi yako kwenye kifaa hiki. Ninapo taka pia kufanya biashara, ninaweza kukueka bidhaa zangu pale mtandaoni na watu wanaweza kuvichagua na kupendezwa nazo wana weza kuja kuzinunua. Pia ninapo fanya kazi na simu zangu ni kama hadi kama nataka kuletewa mji kitu. Iko nyumbani, nitaweza tu kuwasiliana na muhudumu wangu na nitaletewa hadi papa hapa nyumbani. Hivo ninapo tumia simu sana inamanufa mengi kwangu. Na ninafurahia ninapo ibeba kwa sababu ni kifaa ambacho ni rahisi hauhitaji kutafuta, hauhitaji kubeba ukichoka sana kwa sababu ukiweka pale mfukoni unakitoa kidogo unapokitumia ni kifaa ambacho si kizito ukibeba.

Sherehe yangu ya kupendezo ni ipi? Sherehe yangu ambayo ni nayoipendezwa nayo ni sherehe ambayo ni sherehe ya tamaduni. Ama tamasha za tamaduni napata kwamba ninapenda sherehe zile kwa sababu zinaweza nikumbusha mahali ambapo nimetoka. Napia maadili ya tamaduni za watu wetu. Na wanapofanya sherehe zile napata kujiburudisha, napata kupata mambo mengi kadha wakadha na unaweza pendezwa nazo kwa sababu tamasha hizi zina zina zina husiana na mambo ambayo utamaduni zetu kama kabila zetu zinazo weza kuzifanya. Zina zipenda sana sherehe hizi ambazo zihuwa zinafanya wakati walikizo. Na zina fanywa mwezi wa disemba, unaweza kupata kwamba unaweza zihudhuria, kapenda pia, pia wanaweza kupika vyakula ambavyo ni vitamu sana katika vitamasha zile. Na unapo unapo weza kutembelea zile sherehe, utaweza kujua maadili ya kabila zile, ya tamaduni zile, utaweza kukuwa una zifahamu vizuri na hauitaji kushinda ukiambiwa mambo jinsi wanavyo yafanya. Sherehe zile pia zina watu wanaimba, wangine wanarukaruka, wangine wanafundishwa maadili mema na mambo kama hayo.

Je wewe ni mtu wa mbunifu. Naam mimi ni mtu ambaye ni wa ubunifu. Na ubunifu wangu ni kwa njia ya kwa sababu mimi ni mwalimu. Mwalimu lazima awe mbunifu. Na hiyo ni kwa sababu unapo elimisha watoto ama wanafunzi unawafunza. Lazima uweze kwa mbunifu ili ukaweze kufanya darasa lako likawa changamfu. Darasa ambalo linapendeza, darasa ambalo wanafunzi wako wanatamani kuliingia kwa sababu wanajua utafanya mambo ambayo pia wao wataweza kufurahia. Unapo kuwa mbunifu unajua kwamba kuna mambo mengi ambayo yata kuandama. Watoto wako ataweza kupita mitihani, watoto wako wataweza kutamani sana wewe uje darasani uwafunze, watoto wako wata kuwa makini, na pia wewe mwenyewe utakuwa na wakati mzuri wakuweza kufukusikilizwa na wanafunzi. Mimini ninapenda sana kuwa mbunifu. Kwa hali nyingine unapokuwa mbunifu, unaweza kuyafikiria mambo ambayo, wengine hawawezi kuyafikiria. Unafikiria kwa undani na unaweza kukuwa mpana na marifu. Unaweza kuilewa jinsi ambayo ungependa kuwasilisha ujumbe ule wakuma wanafunzi. Japo likuwa somo lile ni mgumu, wewe ukiwa mbunifu, unaweza kulifanya likakuwa rahisi kwanjia ambayo utakayoifanya wa kuelezea nayo. Kwa mfano unapochukua vijiti, watu wengine watafikiria vijiti ni vya kuchapa, vijiti ni vya kutengeneza. Lakini wewe pale umejua kwamba vijiti hivi ni nataka kujenga ni nataka kutengeneza nambari moja kwa kutengeneza vijiti. Hivi watoto waka elewe zaidi watoto wakaona kwamba kusoma pia vizuri wasijua. Hivyo unapo kuwa mbunifu una mambo yako yote ya taendelea vizuri na watoto watakuwa hivyo kwanjia ile ama nyingine. Kwa hivyo.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani ninapenda kula katika hoteli zile ambazo ni za dara ni za hoteli ambazo ni kubwa hoteli ambazo ni safi. Zinapenda kula sana hotelini. Na wakati nipo nje ya nyumbani na nimefika wakati ninahisi nja ninatembea katika hoteli ambayo ninaona ni safi ambayo imeanda imerembesha hoteli yao ikakua kwamba inaonekana. Si hoteli ambayo ni ya ni chafu ama hoteli ndogo ama hoteli ambayo pia hijafuatilia mambo mengi kama ya kama ya nchi yao. Ninapenda sana kula vyakula vinavyopikwa pale hotelini na wapishi ambao wamesomea upishi. Kwa sababu ninapoona wale wamesomea upishi najua kwamba watapika chakula ambacho kinapendeza chakula ambacho pia inanukia vizuri. Na pia chakula ambacho ni unaweza ukakipata kwa bei nafuu ama bei ile ambacho watakuwa wamewasilisha kwako nina ni wakati ninapotumia vyakula vile kama vya hotelini ni wakati nimesafiri kutoka nje ya nyumba yangu. Na pia wakati nime niko nje shughuli za kazi, unajipata kwamba umehisi njaa, uko mbali na nyumbani. Na ile tu jambo liko ni wewe kukula katika tu hoteli. Katika mahuta nitaweza kula hotelini na niweze kulipa na pia nitaangalia chakula ama aina ya vyakula ambavyo vinapikwa pale na ndipo nitaweza kuvila na nikafurahie.

Ninapenda kusoma vitabu vya hadithi. Kwa sababu vitabu viya hadithi ni vingi na vinapatikana mahali popote. Na pia vimejaa katika maktaba. Na pia unaposoma kitabu cha hadithi ni kitabu ambacho kina hadithi zinazo pendeza kusoma na zinakuvuta mafikra yako ama unaeza kuvuta akili yako ikaweza kuletwa yote katika kitabu kile ukaweza kukifahamu na kukielewa vizuri ninapenda kusoma vitabu vya hadithi kwa sababu linakupa mawazo ya kwamba mambo ambayo yaliyokuwa yanahadikia yanatendekea muandishi ule ama wakati unapoandika jinsi ambavyo ulitaka kuileta unaelewa. Pia hadithi ni nzuri ninapo upenda kusoma hadithi kwa sababu zina kuevusha kutokana na mambo ambao ya nayo kuja na pia kwa mfano unapopata kusoma vitabu vya hadithi zile kubwa utaeza kusaidika na lugha yako utaweza kwa mbunifu utaeza pia lugha yako kuweza kwa mtu ambaye anaongea lugha sanifu kwa sababu kwa wakati mmoja ama mwingine utahitajika kutumia luga nyingi kama zile mbunifu kama zile mbunifu mali ya maishi lazima uangelesha watu na bila kusoma vitabu ya hadithi hautaweza kububwa mbunifu na pia hautaweza kuongeza jinsi luga yako imetumika kwa watu na ama kwa mtu yeyote. Kwa hivyo minapenda sana kutumia kutumia vitabu vya hadithi.